Siku kabla ya kulala, huwa nafanya mambo katha ili kumaliza siku vizuri na kujianda kwa usingizi. Kwanza, napenda kumaliza shuguli zote muhimu kama kazi za shule au mandalizi ya siku inayofuata ili nisiwe na mawazo mwingi nikiwa kitandani. Baada ya hapo, hujitenga kidogo na simu au televisioni na kuchukua muda wa kutulia. Mara nyingi hujisafisha, kisha napenda kusoma kitabu kidogo au fikiria mambo nilio fanya siku hiyo.

Lugha ningependa kujifunza zaidi ni Kijapani, sababu ya kwanza ni kwamba Kijapani ni lugha ya kipekee yenye historia ndefu na utamaduni wa kuvutia. Kujifunza hii lugha kunanipa nafasi ya kuelewa utamaduni, fasihi na sanaa ya japan kwa undani zaidi. Jambo ambalo kunaeza kufanya kikamilifu kwa kutumia tafsiri tu. Zaidi, Kijapani ni changamoto ya kiakademia, mfumo wake ya maandiko unaherufi tatu tofauti, hiragana, katakana na kanji. Na kujifunza yote kunachangia kuongeza uwezo wa ubongo na kumbukumbu pia kujua Kijapani kunanifungu kuna nifungua mlango ya masiliano na watu kutoka Japan na kuna saidia kuona dunia kutoka kwa mtazamo tofauti. Ingawa ni lugha ngumu napenda changamoto na furaha ya kujifunza kitu kipya ambacho kita nifaidisha kwa muda mrefu.

Simu yangu ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku na kutumia kwa malengo mbalimbali. Kwa kawaida, kutumia simu kwa muda wa saa kadhaa kwa siku. Hasa kwa mawasiliano, masomo na burudani. Sio kila muda natumia bila mpangilio, mara nyingi unajaribu kugawanya kulingana na mahitaji yangu ya siku hiyo. Programu nazozitumia zaidi ni zile za mawasiliano kama WhatsApp na simu za kawaida kwa sababu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki kwa urahisi. Pia hutumia programu za mitandao ya kijamii kwa kupata habari na kujiburudisha pamoja na programu za masomo kama vile Google au YouTube kujifunza mambo mapya na kufanya utafiti wa shule. Na kumbuka simu ya kwanza ilikuwa ya kawaida sana haikuwa na programu nyingi kama za sasa. Iliweza kupiga na kupokea simu pamoja na kutuma ujumbe mfupi tu lakini ilifanya nijisikie huru na mwenye uwajibikaji zaidi. Tangu wakati huo, matumizi ya simu yamebadilika sana na hua kuna sehemu muhimu ya maisha yangu. Kwa ujumla, simu inasaidia maisha yangu kwa njia nyingi, inarahisisha mawasiliano hunisaidia katika masoma, hunipa taarifa muhimu kwa haraka na huniburudisha napohitaji kupumzika hata hivyo, ninaamini ni muhimu kuwa na mipaka kwangu, muda mzuri wa kuzima simu ni wakati kwa kusoma kwa makini, kuzungumza ana kwa ana na watu kabla ya kulala ili akili ipumzike vizuri kwa hivyo kufanya hivo naeza kutumia simu kwa faida bila kuiruhusu itawale maisha yangu.

Ndiyo nimewahi kufanya hivyo marakadhaa, ingawa sio mzoefu sana. Napenda kufanya yoga kwasababu hunisaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo baada siku ndefu ya shule au shughuli mbali mbali. Pia huchangia katika kuboresha mng'ao wa mwili, urahisi wa kupumua na nguvu ya misuli, jambo linalo imarisha, afya ya mwili na akili kwa wakati mmoja. Wakati mwingine napenda kufanya yoga asubuhi au jioni wakati mazingira yakiwa utulivu, ili kuanza siku vizuri au kumalizia siku kwa utulivu. Ingawa si mtaalamu, nimejifunza baadhi ya mbinu rahisi za kupumua kuinua mwili kwa usahihi na kuwa na makini zaidi kwa kile ninachokifanya. Kwa kweli, yoga ni njia nzuri ya kujitunza binafsi na kuimarisha afya ya mwili na akili.

Napenda kutembea katika maeneo yenye utulivu na mazingira ya asili kama bustani, barabara tulivu za jirani au maeneo yenye miti na hewa safi. Kutembea sehemu kama hizi hunifanya nijiskie huru na mtulivu na hunipa nafasi ya kufikiria kupumzika na kufurahia mandhari yanayonizunguka wakati mwingine napenda pia kutembea karibu na nyumbani au shuleni hasa jioni kwa sababu ni rahisi na hunirusu kukutana na watu ninaofahamu njiani. Kutembea semu hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie mwenye nguvu na furaha kwa ujumla napenda kutembea mahali ambapo kuna amani, usalama na mazingira inayonifanya nitulie na kufanya na kufurahia muda wangu.

Harufu ninayopenda zaidi ni harufu ya chakula kinapokuwa kinapikwa nyumbani. Hasa harufu ya wali na mchuzi au chakula kitamaduni na kinapochemshwa taratibu. Harufu hii hunivutia sana kwa sababu ina ladha ya asili na huja hewani kwa utulivu unaofanya mtu ajisikie nyumbani. Ni harufu inayoweza kumfanya mtu awe na hamu ya kula hata kabla chakula hakijawa tayari. Mara nyingi nahisi harufu hii wakati wa jioni au mchana, hasa wakati familia inajiandaa kwa chakula cha pamoja. Harufu hii hunikumbusha nyakati za furaha nilizokuwa nikikaa na familia. Tukizungunza na kucheka huku tukisubiri chakula kimalizike. Hunirudisha katika kumbukumbu za upendo mshikamano na malezi mazuri hasa kutoka kwa wazazi au walezi waliokua na wali wakitupikia kwa moyo wote.

Kwa upande wangu napenda zaidi kusimamiwa hasa katika mazingira ya kazi au masomo. Kupata mtu wa kunisimamia kunisaidia kupata mwelekeo sahihi wa kile kinachotarajiwa nifanye na jinsi ya kukifanya kwa ufanisi. Msimamizi huo hutoa mwongozo, ushauri na marekebisho pale ninapokosea. Jambo linalonisaidia kujifunza na kuboresha uwezo wangu kwa hatua kwa hatua. Pia napenda kusimamiwa kwa sababu unisaidia kuwa na nidhamu na kuwajibika ninapojua kuwa kuna mtu anayefuatilia maendeleo yangu hujitahidi kufanya kazi kwa bidii na kwa wakati. Hii unisaidia kukuza tabia nzuri za kazi kama vile kupanga muda kuheshimu sheria na kufanya kazi kwa viwango vinavyokubalika. Hata hivyo kadri ninavyozidi kupata uzoefu napata pia hamu ya kusimamia wengine kwa ukiwango fulani kusimamia hunipa nafasi ya kushirikiana na watu kuwasaidia kukuza vipaji vyao na kujifunza uongozi kwa ujumla napenda kusimamiwa ili nijifunze na kujibore kujiboresha. Lakini pia niko tayari kusimamiwa na pale ninapokuwa na uwezo na uzoefu waku.

Kwa upande wangu, napenda zaidi mbwa, ingawa pia napenda paka kwa kiasi fulani, napenda mbwa kwa sababu wanajulikana kwa uaminifu wao mkubwa na upendo kwa binadamu. Mbwa ni wanyama wanaopenda kushirikana na watu kucheza nao, na mara nyingi huonyesha furaha wanapomwona mmiliki wao. Tabia hii hunifanya nijiskie kupendwa na kuwa na rafiki wa karibu nyumbani. Mbwa pia ni walinzi wazuri jambo linalofanya wafae sana kufugwa nyumajumbani. Wanauwezo wakuhisi hatari mapema na kutoa tahadhari. Hiyo huongeza usalama wa familia zaidi ya hayo kuwalea mbwa hunifundisha uwajibikaji kwa sababu wanahitaji chakula mazoezi au waangalizi wa kila siku hata hivyo napanda pia paka kwa sababu ni wapole wa safi na wanajitegemea lakini lakini bado mbwa huleta furaha na utulivu nyumbani kwa ujumla ingawa wote ni wanyama wazuri nampendelea zaidi mbwa kwa sababu ya uaminifu ulinzi na uhusiano wa karibu wanaojenga na binadamu.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa sayansi kwa sababu alikuwa mwalimu mwenye uvumilivu, huruma na mbinu za kufundisha za kipekee. Alikuwa na njia nzuri ya kueleza mada ngumu kwa maneno rahisi ambayo kila mwanafunzi anaeza kuelewa. Kila somo lake lilikuwa na mifano, halisi na mazoezi ya kufikiria. Jambo lilo nifanya nipende sayansi zaidi na kuhamasika kujifunza kwa bidii. Mwalimu huyu pia likuwa mchango wa moyo na heshima, alisikiliza kila wanafunzi akatupa nafasi ya kuliza maswali bila uoga na kila mara alitupa motisha tunapokosa kuelewa kitu fulani. Hali hii ilinifanya nijiskie kuwa na thamani na kunisababisha kuwa na hamu ya kujifunza zaidi.

Kuhusu masomo yangu, napendelea sana sayansi na hisabati kwani ni masomo yanayofundisha jinsi ya kufikiri kwa kina kutatua matatizo na kuelewa ulimwengu unaotuzunguka. Nilichagua njia hii kwa sababu nilipenda kuelewa jinsi mambo ya kawaida yanavyofanya kazi kama vile jinsi mimea inakua jinsi viumbe vinavyoshiriana na jinsi namba na hesabu zinavyotusadia katika maisha ya kila siku. Masomo hayo hunipa ufahamu wa kina na kunisadia kuwa na akili kufikiri kwa ufasaha. Kitu ninachokipenda zaidi, masomo ya haya ni kufanya majaribio ya kisayansi na kutatua matatizo ya hisabati. Hii hunifanya nijisikie furaha kupata uhakika wa majibu sahihi na kujivunia mafanikio yangu. Nihisia ya kipekee kuona matokeo ya jitihada zako yakiibuka kuwa sahihi, jambo linaloongeza hamasa na kujifunza zaidi. Hata hivyo changamoto kubwa ni kusimamia muda na kuelewa baadhi ya dhana ngumu. Baadhi ya masomo yanahitaji umakini mkubwa kufanya mazoezi mara nyingi na wakati mwingine ni vigumu kufuata mwalimu kwa sababu baadhi ya dhana ni ngumu au za kina sana. Kama ningependa kubadilisha kitu ningependa kuwa na masomo haya yakiwa na mazoezi zaidi ya vitendo kuliko nadharia pekee yake. Mazoezi ya vitendo yanasaidia kuelewa vyema dhana ngumu na kunifanya nijisike kuhusika zaidi katika masomo yangu. Kwa ujumla napenda masomo yangu kwa sababu huchangia ukuaji wangu wa akili na kunipa misingi nzuri wa elimu kwa maisha ya baadaye.

Wakati nlikuwa mpira wa bezi boli nilio uona ulikuwa mmoja wa matukio ambao siteaza kusahau. Ilikuwa ni mechi kubwa kati ya timu zenye mashabiki wengi sana na ushindani ulikuwa mkali nilikumbuka kuwa timu ya mtaa wangu ulicheza thidi ya timu kutoka mji jirani na watu wali kusanyika kwa wengi uwanjani. Jambo lililoonekana la ajabu ni jinsi mlipuko wa shangwe ulivyotokea kila wakati timu ilipofanya pointi na jinsi wachezaji walivyo kuwa wakishirikiana bila kuacha matumaini hasa pale walipopata changamoto. Niliona kipigo cha ajabu ambacho kilisababisha shangwe kubwa kutoka kwa mashabiki na hali hiyo ilibadilisha kabisa hali ya mchezo. Wakati huo nilijihisi msisimuko mkubwa furaha na pia kidogo ya hofu. Kwa sababu kila hatua ilikuwa na umuhimu mkubwa. Nilijisikia kama sehemu ya tukio hilo. Nikishangilia pamoja na mashabiki wenzangu. Nikifikiria kuhusu wakati huo sasa na hisi furaha na makumbukumu mzuri kuwa nili ni wazia umuhimu wa kushirikiana furaha na michezo na jinsi matukio madogo yanavyo weza kuwacha kumbukumbu zisizoweza ku sahaulika. Hii nisababu niipende sana michezo ya besiboli. Sio tu kwa ushindani wake bali pia ni kwa hisia za mishikamano na furaha zinazoundwa na tukio hilo.

Kile kinachonifanya nifurahi sana ni wakati naweza kushirikiana na familia, marafiki au wenzangu kufanya mambo, tunayopenda pamoja kwa mfano, kucheza michezo, kusoma kitabu kizuri au kushiriki kwenye shughuli za shule kunanifanya nijisikie furaha ya kweli. Pia kuweka mafanikio madogo katika masomo au shughuli nyingine huniletia furaha kwani kunanipa uhakika wa kuendelea kufanya vizuri na kujijenga kimazingira na kisaikolojia. Pia wakati ninafanya kitu kipya au ninajifunza kitu kipya nafurahi sana kwa sababu kunanifanya nijisikie shauku na mshikamano na dunia inayonizunguka.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kujaribu kuwa na mtazamo chanya na kushirikiana na wengine. Kila mtu anakutana na changamoto mbali mbali maishani. Na mara nyingine ninaeza kwa rahisi kuhisi kusikitika au kukata tamaa. Kwa hivyo ningemshauri mtu huyo kuanza kuangalia upande mzuri wa kila hali kujifunza kutokana na makosa na kuendelea kusonga mbele. Ushauri huu pia unahimiza kusikiliza wengine kuzungumza kwa heshima na kushirikina ili kupata suluhisho bora zaidi. Kwa matatizo. Aidha ningemshauri mtu huyu kuwa mvumilivu na mkweli kwa nafasi yake.

Muda ninaotumia mtandaoni kwa siku unategemea shughuli ninazozifanya. Kwa kawida napanga muda wangu ili nisiwe mtandaoni kwa muda mrefu sana, lakini pia kuhakikisha ninaweza kufanya mambo muhimu. Kwa mfano napendelea kutumia mtandao kwa kusoma, masomo, kuangalia habari au kwasiliana marafiki na familia. Mara nyingine napenda kutumia muda kidogo kuangalia video za elimu au burudani. Ambazo husaidia kupumzika baada ya masomo au kazi. Pia napanga muda wangu mtandaoni ili nisipoteze muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii.

Ili kuwatia moyo wenzangu, mi huanza kwa kuwaheshimu na kuwasikiliza kwa makini. Ninapotambua juhudi zao. Hata kama matokeo bado hayajakamilika huwapongeza na kuhakikisha kuwa wanachokifanya kinamaana. Maneno ya kutia moyo, kama kuwashukuru au hata kuwatambua mbele ya wengine huwafanya wajisikie kuthaminiwa na kuongeza ari yao ya kuendelea kujitahidi. Pia, ninajitahidi kukuwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii na kudumisha mtazamo chanya hasaa katika hali ngumu.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wangu wa kushirikiana na wengine, kushughulika na changamoto na kupanga kazi kwa mpangilio mzuri. Kwanza ninaweza kushirikiana kwa urahisi na wenzangu, kusikiliza mawazo yao na kutoa mawazo yangu kwa uwazi ili timu iweze kufanya kazi kwa ufanisi. Hii husaidia kuhakikisha kazi inakamilika vizuri na kwa wakati. Pili, nina nguvu ya kubaki mtulivu na kushughulika na changamoto wakati kazi inakuwa na shinikizo au tatizo lisilotarajiwa linatokea na ninajitahidi kuzingatia hatua moja hadi hadi nyingine badala ya kuwasumbua wenzangu au kujaribu kufanya kila kitu kwa haraka. Hii inasaidia kupata suluhisho bora na kuhakikisha kazi inafanywa kwa makini.

Rangi ninayopendezwa nayo zaidi ni blue. Napenda blue kwa sababu inifanya nijisike utulivu na amani kila ninapouangalia. Kwa mfano blue ya anga safi au maji ya bahari hunifanya nijisike huru na kupumzika. Na mara nyingine hunikumbusha kuhusu furaha ndogo za maisha kama kucheza nje au kutembea katikati ya asubuhi yenye jua. Aidha napenda blue kwa sababu inaweza kuwakilisha ubora uaminifu na mtazamo chanya. Ni rangi inayofanya nijisikie kuwa na shauku ya kujifunza mambo mapya na kufanya kazi kwa bidii kwani hutoa hisia chanya na thabiti. Kwa kifupi napendezwa na rangi ya blue siyo tu kwa uzuri wake bali pia kwa hisia mzuri utulivu na mshikamano mzuri unaoniletea kila siku.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu ni njia nzuri ya kupata taarifa, burudani na kujisikia kuunganishwa na jamii. Ninaposikiliza radio, napata fursa kusikia habari za kila siku vipindi vya elimu na muziki unaofurahisha. Hiyo hunisadia kuelewa yanatokea katika mazingira yanayo nizunguka na pia kuniongezea maarifa katika mambo mbali mbali. Pia napenda radio kwa sababu hunifanya nijisikie nipo pamoja na wengine. Haswa, ninaposikia watangazaji wakizungumza au watu wakishiriki mawazo yao hewani.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni mazuri sana kwa sababu imejengwa kwa heshima, upendo na mawasiliano ya karibu. Mimi huzingatia mashauri na mafunzo yao kwani mara zote wameonyesha uzoefu na hekima ambayo inasaidia kunifanya maamuzi sahihi maishani. Wakati mwingine huwa na tunakaa pamoja kuzungumiza kuhusu mambo ya kila siku, shule au maswala muhimu ya maisha. Na hiyo inanifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwa sehemu ya familia. Aitha mimi hufurahia kuwa na wazee wangu kwa sababu huwa wananipa hisia za usalama na msaada.

Muda wangu wa bure hupita kwa njia ya kuvutia na yenye manufaa kwangu. Kwanza napenda kutumia muda wangu kusoma vitabu au makala ambazo hufundisha au burudisha. Kwani kunanipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kupanua maarifa yangu. Pia napenda kufanya shughuli za ubunifu kama kuchora kupaka rangi au kuandika hadithi ndogo. Jambo linalonilifanya nijiske furaha na kujieleza kwa njia ya kipekee. Aidha napenda kutumia muda wangu wa bure kufanya michezo au shughuli za kimwili kama mpira wa mguu kuendesha baiskeli au michezo ndogo na marafiki. Shughuli hizi zinanisaidia kuwa na afya nzuri na pia kuimarisha uhusiano na wenzangu. Wakati mwingine pia napumzika kwa kupumzika nyumbani kusikiliza muziki na au kuangalia video fupi za kielimu au burudani.

Wakati nakutana na tatizo kazini, ninashugulikia kwa utulivu, mpangilio na kufikiria kwa kina. Kwanza ninajaribu kuelewa tatizo kwa makini, kuona ni nini haswa kinachosababisha changamoto hiyo na ni sehemu gani inaweza kushughulikiwa maramoja. Hiyo husaidia kuhakikisha kwamba sihisi msongo au haraka ya kufanya maamuzi yasiyosahihi. Pili, ni nangalia suluhisho zinazowezekana au kuchunguza faida na hasara faida na hasara za kila njia. Mara nyingine nashirikiana na wanzangu au walimu wangu ili kupata maoni tofauti kwani maoni ya pamoja mara nyingi huleta suluhisho bora kuliko fikira peke yangu. Wakati mwingine natoa hatua ndogo ndogo za kutatua tatizo badala ya kujaribu kutatua kila kitu kwa wakati moja ili kuhakikisha kila kitu inakamilika vizuri.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kujifurahisha. Ninapocheza ngoma ninajisikia huru na mwenye furaha kwani hunisaidia kuachilia mawazo na msongo wa siku. Pia kucheza ngoma hunipa nafasi ya kungangana na muziki, kufuata midundo na kuonyesha hisia zangu kwa mwendo wa mwili. Aidha napenda ngoma kwa sababu ni shughuli inayochanganya burudani na mazoezi ya mwili. Inanisaidia kuwa na afya nzuri, kuongeza nguvu na kuboresha hali ya moyo. Mara nyingi napenda kucheza ngoma nikiwa na marafiki au kwenye sherehe kwani ni hali hiyo huongeza furaha na mshikamano. Kwa kifupi napenda kucheza ngoma kwa sababu huniletea furaha, hunisaidia kujieleza na hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye matumaini.